Napiga picha mara chache lakini kwa mpango. Kawaida, napiga picha nikiona tukio lenye maana. Kama safari, sherehe za familia au manthari ya asili ya nayovutia. Kwa wastani, naweza kupigia picha marambili au tatu kwa wiki. Hasa nikitumia simu yangu. Sipigi kila siku kwa sababu napenda kuchagua muda unaofaa ili picha ziwe na ubora na ujumbe. Pia napiga picha za wa kazi au kujifunza kwa kumbu kumbu na kushiriki maarifa.

Napendelea zaidi mahali penye kimya kuliko kelele. Mahali pa kimya hunipa nafasi ya kufikiri vizuri, kutulia na kuzingatia mambo muhimu bila usumbufu. Napata amani ya akili na kuwa rahisi kupanga mawazo, kufanya kazi au kujifunza. Kimya pia hunisaidia kusikiliza nafsi yangu na kuelewa hisia zangu kwa undani. Hata hivyo, sipigi kelele kabisa. Hasa inapohusiana na sherehe, muziki au mikusanyiko ya furaha.

Naoga mara moja hadi mbili kwa siku. Kulingana na hali ya hewa na shuguli nilizo fanya. Asubuhi naoga ilikuanza siku nikiwa msafi, mwenye nguvu na tayari kwa majukumu ya siku. Wakati wajioni au baada ya kazi nzito, naweza kuoga tena ilikuondoa jasho, uchovu na vumbi. Kuoga hunisaidia kujisikia nikiwa nadhifu, mtulivu na mwenye afya nzuri. Pia hunipa muda wa kupumzika na kufikiria mambo ya siku. Ingawasi lazima kuwaga maranyingi sana na penda kudumisha usafi wa mwili kwa sababu huniongezea kujiamini heshima, binafsi na ustawi wa jumla katika maisha ya kila siku.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwasiliana kwa uwazi na heshima. Kwanza napenda kuanza kwa salamu na mazungumuzo ya kawaida ili kuvunja barafu. Ninasikiliza kwa makini wanachosema watu kwa sababu hilo huonyesha kuwa unawajali. Pia napenda kushiriki shughuli za pamoja kama kazi, michezo, kanisani au vipindi vya maslahi wa yanayo fanana. Kua mkweli, mwenye tabasamu na mwenye msaada husaidia sana kujenga urafiki.

Napata habari kutoka vianzo mbalimbali ili kupata uweleo mpana na sahihi. Kwanza, kutumia radio na runinga kwa habari za kitaifa na kimataifa. Hasa taarifa za asubui na jioni. Pia napata habari nyingi kupitia mtandao kama tovuti za habari, mitandao ya kijamii na programu za simu. Magazeti hunisaidia kupata uchambuzi wakina wa maswala muhimu. Zaidi ya hayo, mazungumzo na watu wengine hunipa mitazamo tofauti kuhusu matukio yanayo endelea.

Nafanya mambo mbalimbali kulinda mazingira katika maisha ya kila siku Kwanza, najitahidi kutunza usafi kwa kutotupa taka ovyo ovyo na kutenganisha taka zinazoweza kurejelewa Pia napunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko na chupa zinazotumika mara nyingi napanda miti na kuunga mkono shughuli za upandaji miti kwa sababu miti husaidia hewa na mvua Ninatunza maji kwa kutoapeteza bila sababu na kutumia umeme kwa uangalifu.

Napenda kuwa mahali penye utulivu, usalama na mazingira safi. Mahali pa aina hiyo hunipa amani ya moyo na kunifanya nijiskie huru, kufikiri na kupumzika. Napendelea maneno yenye hewa safi, miti na manthari ya asili kama mashambani au sehemu zisizo na msongamano mkubwa wa watu. Pia napenda mahali penye watu wenye heshima na maelewano. Ambapo mawasiliano ni mazuri. Ingawa napenda utulivu, sipingi kabisa maeneo yenye shugli, mradi tu yawe na mpangilio.

Ninashambulia tatizo kazini kwa hatua na mpangilio mzuri. Kwanza, natambua tatizo lenyewe kwa kuchunguza chanzo chake na athari zake kwa kazi na timu. Kisha nakusanya taarifa na maoni kutoka kwa wausika ili kupata picha kamili. Baada ya hapo, napanga suluhisho mbadala nikipima faida na hasara za kila moja. Nachagua suluhisho bora na kulitekeleza kwa ushirikiano na wenzangu. Pia, nafanya ufuatiliaji kuona kama tatizo limetatuliwa ipasavyo.

Napenda rangi nyepesi na tulivu kwa ukuta wa chumba, kama vile blu ya anga, kijani chepesi au biji. Rangi hizi utoa hisia na ya tulivu, amani na husaidia akili kupumzika baada ya siku yenye shugli mingi. Pia rangi nyepesi husaidia chumba kuonekana kikubwa na chamwanga zaidi. Jambo linaloongeza furaha na nadhiria nzuri za maisha. Wakati mwingine, napenda kuingiza rangi kidogo yenye nguvu kwenye mapambo au sanamu ndogo ili kuongeza mvuto bila kuvuruga amani ya chumba.

Ndio, natumia teknolojia ya sauti katika maisha ya kila siku kwa njia nyingi. Kwa mfano, natumia simu kusikiliza ujumbe, kufanya mazungumzo ya simu au kutumia programu zinazo tumia sauti, kama vile msaada wa virtual, teknolojia ya sauti pia hunisaidia kupata habari haraka, kusikiliza muziki na kujifunza mambo mapya kupitia podcast au vitabu ya sauti. Wakati mwingine, hutumika pia kurekodi mawazo yangu au mafunzo.

Napendelea hali ya baridi kuliko joto kali kwani baridi hunifanya nijisikie vizuri, mtulivu na nikiwa na nguvu za kufanya kazi au shughuli za kila siku. Katika hali ya baridi, ninaweza kuvaa nguo za kupendeza na kujistarehe mwili bila kuhisi jasho au uchovu mwingi. Baridi pia hunifanya kulala vizuri kwa kuwa mwili unapata pumziko bora. Ingawa joto lina faida kama kuweza kuwa nje bila nguo nyingi napendelea baridi kwa sababu haina usumbufu mkubwa.

Najifurahisha kwa njia mbali mbali wakati wa furaha, kulingana na hali na mahali nilipo. Kwanza, napenda kucheza au kusikiliza muziki unaonipa nguvu na furaha. Pia napenda kushirikiana na familia, marafiki au wenzangu katika michezo, mazungumzo wa kuchekesha au sherehe ndogo ndogo. Wakati mwingine, napenda kujitenga kidogo kusoma kitabu kizuri au kutembea inje kuzunguka manthari nzuri ili kufurahia kila wakati. Pia napenda kupiga picha au kurekodi kumbukumbu za furaha ili kubakiza hisia nzuri.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni mengi na yamenisaidia kujijenga, kitaaluma na binafsi. Kwanza, nimeweza kukamilisha miradi muhimu kwa wakati, jambo lililonipa sifa na heshima kutoka kwa wakuu na wenzangu. Pia nimepata ujuzi wa kusimamia timu na kuongeza kikundi, jambo lililonifanya niwe na uwezo wa kushughulikia changamoto kwa hekima. Pia nimeweza kushirikiana na wateja kwa mafanikio, kuboresha huduma na kuleta matokeo chanya.

Ndiyo. Napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu kuhusu mada mbali mbali. Maoni hunipa nafasi ya kujifunza kutokana na uzoefu wa mwingine hasa kabla kufanya maamuzi kama kununua bidhaa na kuchagua huduma. Pia hunisaidia kuona hoja ninazoweza sikuwa nimezifikiria awali. Hata hivyo, nachukua tahadhari kwa sababu si maoni yote ni sahihi au yenye nia njema.

Nguvu zangu kazini ni kadhaa na zinawezesha kufanya kazi kwa ufanisi na kwa amani ya akili. Kwanza, nina nguvu ya kupanga kazi vizuri, hivyo najua ni hatua gani ya kuchukua ili kufanikisha miradi. Pia nina uvumilivu na nidhamu, jambo linalonisa kwa kwamba naweza kukabiliana na changamoto bila kuchoka au kuwacha kazi nusu njia. Nguvu nyingine ni uwezo wangu wa kushirikiana na wenzangu kusikiliza mawazo yao na kufanya kazi wa ushirikiano.

Jambo muhimu niliyofundishwa na mtu wa karibu ni baba yangu. Alinifundisha dhamani za heshima, bidii na uadilifu katika maisha ya kila siku. Aliniambia kwamba mafanikio hayaji bila jitihada na kwamba ni lazima nifanye kazi kwa bidii, kujifunza kila siku na kushirikiana vizuri na wengine. Baba pia alinifundisha umuhimu wa kusikiliza wengine na kujifunza kutokana na makosa yangu. Mafundisho haya yamenisaidia kujenga tabia ya kujiamini, uvumilivu na uelewa mzuri wa maisha kwa kweli mafunzo haya hayajaliwi.

Ndiyo, ninafuata matukio ya kima taifa ili kubaki na uelewa mpana wa dunia. Kila siku, naangalia habari kutoka radio, televisheni na mitandao ya habari, mtandaoni, kuhusu siyasa, uchumi, afya na mazingira. Hii inaniwezesha kuelewa mabadiliko yanao jitokeza, migogoro na maendeleo ya teknolojia au sayansi duniani. Pia nasoma uchambuzi wa wataalamu ili kuona mitazamo tofauti na kupata uelewa wa kina zaidi.

Kwa kawaida, ninakaa hadi kati ya saa nne na saa tano usiku, kulingana na shughuli za hiyo siku. Kama nina kazi nyingi au jambo muhimu la kukamilisha, ninaweza kukaa hadi saa sita usiku. Lakini nikimaliza majukumu mapema, ninapendelea kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha. Kulala mapema hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu, akili tulivu na mwili yenye afya. Najua usingizi mzuri ni muhimu kwa utendaji bora kazini na katika maisha ya kila siku.

Ninatazama video mtandaoni kwenye majukwaa mbali mbali kulingana na aina ya video ninayohitaji. Kwanza, napenda kutumia YouTube kwa sababu kuna aina zote za video. Elimu, burudani, habari, mafunzo na michezo. Pia ninatazama video kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram na TikTok ili kupata taarifa, burudani na mitazamo ya watu wengine. Wakati mwingine napata video kwenye tovuti za habari au za kielimu zinazo husiana na kazi au kujifunza.

Napenda filamu zinazochanganya burudani na mafunzo kwa njia yenye umvuto Kwanza napenda filamu za hadithi za maisha halisi au za kihistoria kwani hunifurahisha kuhusu matukio ya zamani, tamaduni na maadili muhimu Pia napenda filamu za kisa cha ujasiri, uvumbuzi au mafanikio kwa sababu hunipa motisha na kuonyesha jinsi changamoto zinavyoweza kushugulikiwa.

Ndio, napenda kusikiliza redio kwa sababu ni chanzo kizuri cha habari, burudani na elimu. Kupitia redio napata taarifa za haraka kuhusu matukio ya kitaifa na kimataifa. Hali ya hewa na mashwala ya kijamii. Pia napenda vipindi vya mziki ambavyo huniburudisha na kunipa nguvu wakati wa kazi au mapumziko. Redio hunisaidia kujisikia nimeunganishwa na jamii hasa kupitia vipindi vya mazungumzo na maoni ya wasikilizaji. Zaidi ya hayo, redio ni rahisi kutumia hata bila interneti jambo linaloifanya iwe muhimu sana.

Napenda hali ya hewa yenye joto la wastani, anga ni safi, na upepo mdogo unaotuliza mwili. Hali kama hii hunifanya nijisikie vizuri, nikiwa na nguvu za kufanya kazi au shughuli za kila siku. Napenda pia mvua ya wastani mara kwa mara, kwani hununua ardhi, miti na mandhari kuonekana mazuri. Huku pia ikisaidia akili kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Hali ya hewa yenye mwanga wa jua mwafaka pia hunipa furaha na motisha kufanya shughli inje kama kutembea kupiga picha au kucheza michezo.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni Michael Jordan ambaye amehesabiwa kuwa mmoja wa wachezaji wenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya mchezo huu Jordan alicheza kwa timu ya Chicago Bulls katika ligi kuu ya marekani na kushinda michuwano sita ya ubingwa wa NBA Alijulikana kwa ufanisi wake wa kufunga pointi kasi uvumilivu na uwezo wakufanya maamuzi sahihi wakati wa mashindano magumu. Zaidi ya ufundi wake, alileta ari motisha na kuhamasisha wenzake na mashabiki wake.

Timu bora ya mpira wa kiragbi wa marekani ni New Zealand All Blacks. Ingawa si ya marekani wanachukuliwa kuwa timu bora duniani. Hata hivyo, kama tunazungumzia marekani pekee, timu ya taifa ya USA Eagles ndiyo inaowakilisha Marekani katika kiragbi. Timu hii inajulikana kwa nguvu, kasi na mbinu za kucheza zinazo changanya study za kijiografia na mafunzo makali. Wachezaji wao wanamazoezi ya kiwango cha juu, wakizingatia mbinu za kuizuia, washambuliaji na kushambulia kwa kasi.

Ndiyo, ninavaa saa mara nyingi hasa wakati wa kazi, mikutano au matukio rasmi. Saa hunisaidia kuzingatia muda, kupanga shugli zangu na kuonyesha nidhamu ya wakati mbele ya wenzangu na wateja. Wakati mwingine, ninavaa pia kama kipengele cha mtindo kwani saa nzuri inaweza kuongeza mvuto wa muonekano wangu na kuonyesha uangalifu wenye maelezo madogo. Napendelea saa ambazo ni za kisasa, zinye urahisi wa kusoma muda na zinazo onekana vizuri mkononi bila kuumiza.

Ndiyo, nimewai kulima marakadhaa hasa katika mashamba madogo ya familia au shambani la kijami. Nilianza kwa kupanda mbegu za mboga kama viazi, mahindi na sukuma wiki, kisha nikahifadhi na kumwagilia mimea kwa muda unaofaa. Kulima kuna hitaji uvumilivu ni dhamu na ufahamu wa hali ya hewa, udongo na mbegu zinazo pandwa. Pia kunahusisha kuchagua mbegu bora, kutumia mbolea kwa uwiano na kuondoa magugu.

Wazo zuri ni lilo na kwa ajili ya siku ya leo ni kuchukua muda wa kufanya mambo madogo ya kusaidia wengine. Hii inaweza kuwa kusaidia jirani, kumsaidia rafiki katika kazi au kutoa ushauri mzuri kwa mtu anayehitaji. Kufanya kitendo kidogo cha wema, kunasaidia kuleta furaha ya ndani, kupanua mshikamano wa kijamii na kuimarisha uhusiano mzuri na watu wa karibu. Zaidi ya hayo, nitaweka ratiba ya siku yangu kwa uangalifu, kufanya kazi muhimu kwanza na kuacha muda wa kupumzika.

Harufu ninayo penda zaidi ni harufu ya maua safi hasa kama vile waridi, lavenda au jasmini. Harufu hizi hunipa hisia ya utulivu, amani na furaha na mara nyingine hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ya yenye shughuli mingi. Pia napenda harufu ya hewa safi baada ya mvua kwani hunifanya ni jisikie karibu na asili na kuamsha hisia nzuri za maisha.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni nachukua hatua kadha kila siku. Kwanza, napendelea kutumia mifuko ya kitamba au chupa zinazoweza kutumika tena badala ya zile za plastiki zinazotumika maramoja. Pia, ninajaribu kununua bidhaa zenye packaging ya karatasi au chuma badala ya plastiki.

Napenda keki za aina ya chokoleti zaidi kuliko zingine. Keki ya chokoleti hunipa ladha tamu na furaha ya kipekee kila ni kila, kipande, kidogo. Napenda pia keki zenye unga laini na krimu ya vanila au chokoleti juu kwani zinachanganya ladha na muonekano mzuri. Wakati wa sherehe, keki hizi hunifanya nisikie furaha kushirikiana na familia na marafiki.

Mara nyingi, ninatumia programu katha kila siku kulingana na shuguli zangu Kwanza napenda kutumia whatsapp na telegram kwa mawasiliano na familia marafiki na wenzangu kazini kwani zinarahisisha kuwasiliana haraka Pia napenda youtube kwa burudani, elimu na mafunzo mbalimbali.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali kulingana na uwezo nilio nao Kwanza, nashiriki katika shugli za kijamii kama usafi wa mazingira, upandaji miti na mikutano ya maendeleo ya kijiji au mta Pia natowa msaada wa mawazo na ushauri kwa vijana na watu wanaohitaji mwongozo katika masomo, kazi au maisha kwa ujumla.

Kila jioni kabla kulala, ninafanya shughuli kadhaa ili kujiandaa kwa usingizi mzuri na kupata utulivu wa akili. Kwanza najitunza kuwa kuoga au kuosha mikono na uso, jambo linalonifanya nijisikie safi na mwenye afya. Kisha hupanga mambo ya kesho kama kupanga ratiba kuandika kumbu kumbu au kuangalia kazi muhimu.

Mfanya biashara bora zaidi ni mtu anayejulikana kwa ujuzi, nidhamu na maadili mazuri katika biashara yake. Mfanya biashara huyu hufanya kazi kwa uweledi, akizingatia mahitaji ya wateja wake, kutoa bidhaa au huduma bora na kujenga uhusiano wa kuaminiana. Pia ana akili ya kupanga mikakati.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni heshima na uvumilivu. Watu wenye heshima hunielewa wanashirikiana vizuri na hawapendi kuvuruga au kuudhi wengine kwa maneno au matendo. Vile vile, uvumilivu ni muhimu kwani unaonyesha mtu anaweza kushughulikia changamoto, tofauti za maoni na matatizo kwa amani na hekima.

Mafanikio ya binafsi nilio thamini kazini ni yale ambayo yamenisaidia kujijenga kitaaluma na binafsi. Kwanza nathamini kufanikisha miradi mikubwa kwa wakati na kwa ubora, jambo lililo nipa sifa na kuaminika na wakuu na wenzangu. Pia na thamini uwezo wangu wa kushirikiana na timu kusikiliza mawazo ya wengine na kutoa suluhisho sahihi.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa njia ya mpangilio na nidhamu ili kuhakikisha inafanya kazi kwa ufanisi na kufanikisha matokeo. Kwanza nakusanya taarifa kuhusu kazi za mwezi mzima na masharti ya kazi. Kisha natambua kazi muhimu zaidi na kuzitenga kwa kipa umbele kuhakikisha kila jukumu linafanywa kwa wakati unaofaa.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya harusi kwa sababu inachanganya furaha, mshikamano na mila za kitamaduni. Sherehe hii hutoa nafasi ya kusherehekea upendo, mshikamano wa familia na urafiki wa wapenzi wa karibu. Napenda mandhari, ngoma, nyimbo za jadi na chakula kilichopangwa vizuri kwani yote huongeza furaha ya pamoja.